Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini kwanza ni mafunzo ya kuweza kutangamana na wenzangu. Pia ningependa kupata mafunzo ya kuweza kuwarekebisha wanafunzi kwa njia inayofaa kwa njia ya upendo. Pia ningependa kupata mafunzo ya kuwaheshimu wa kubwa wangu. Na mwisho ningependa kupata mafunzo ya jinsi ambavyo ninaweza kujiendeleza kibinafsi hata nikiwa kazi.

Kumbu kumbu ambalo ni nalo kutoka utotoni ni pale ambapo ni kwa katika shule ya msingi, darasa la nane, niliweza kuhitimu na kuwa mwanafunzi bora zaidi, niliweza kutunukiwa na tuzo la saa, na hii saa iliweza sana kunisaidia kuweza kupanga muda wangu vizuri katika matayarisho yangu ya mtihani wa mwisho.

Mahali ambapo napenda kutembea zaidi ni porini sababu ya kupenda mahali hapa ni kwa sababu huko porini ni maeneo ambayo yametulia zaidi kuna misitu na pia katika porini mimi huweza kuwaona wanyama wengi wa msitu ambao nawaenzi ama ambao wanaweza kuwatazama tu kwa runinga.

Wakati wa likizo mimi hujistawisha kwa njia kadha kwanza huwa naendeleza masoma ya ziada kwa wanafunzi ambao wameweza kufunga shule pia huwa najaribu kujifunza ujuzi mpya kwa mfano likizo ilio pita niliweza kujifunza ujuzi wa kuoka keki pia ni wakati wangu mzuri wa kuweza kupumzika nikirudi kazini niwe nimepata nguvu mpya.

Wakati sili nyumbani, mimi upenda sana kula katika hoteli ambazo zina chakula cha asili. Kwa mfano zile hoteli ambazo zitaandaa nyama choma, zile ambazo zitaandaa vitu kama samaki na kadhalika. Yaani mahali ambapo kunaandaliwa chakula ambacho, siwezi kuandaa nyumbani.